Sera ambazo na ziona kwa kampuni ambazo ni muhimu zaidi ni kama zifuatazo: ya kwanza ni sera ya uwazi na mawasiriano ili wafanyu kazi waweze kufahamu malengo majukumu na mabadiliko yoyote kwa wakati. Ya pili ni sera ya kazi na usawa kazini ya tatu ni sera ya usarama na afya kazini.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo au maeneo tulivu Hasa mahali ambapo chakula ni cha kitamaduni na safi Pia napendelea sehemu zilizo na mazingira ya utulivu, huduma nzuri na bei ya kawaida ili niweze kufurahia chakula kwa amani.

Kwa sana sana, mimi napendelea kuandika kuliko kusoma. Kwa sababu, kuandika kuna nipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uhuru. Ninapofikiria, jambo, huona ni rahisi kulipanga vizuri, nikiliweka kwenye maandishi. Kuandika hunisaidia kupunguza mawazo mengi na kunipa utulivu wa akili.

Chakula na chakula mara nyingi mchana ni wali na mboga. Kwa sababu ni chakula kinachonishibisha na kunipa nguvu. Mlo huu hunisaidia kuendelea na shughuli za mchana bila kuchoka haraka. Mboga hunipa virutubisho muhimu vinavyo nisaidia afya yangu na mwili wangu.

Napenda kula mboga za kienyeji Hasa kama vile mchicha na sagaa Kwa sababu ni tamu na zenye virutubisho vingi mboga hizi hunisaidia kuimarisha afya yangu na kuongeza nguvu mwilini mchicha ni rahisi kupatikana na kuandaa kwa njia mbali mbali Napenda kuupika ukiwa mbichi ili kuhifadhi virutubisho vyake.

Natumia video kwa mawasiliano kwa sababu hunisaidia kuelewana vizuri na watu. Kupitia video naweza kuona sura na lugha ya mwili. Ya ninaezungumza naye. Hii hufanya muwasiliano yawe wazi na yenye uhusiano wa karibu zaidi. Pia video hunisaidia kuwasiliana kwa haraka. Hasa nikiwa mbali na mtu.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kusikiriza maoni yao kwa makini na kwa heshima. Huwa wazi katika mawasiriano ili kila mtu aelewe marengo ya kazi. Nashiriki mawazo yangu kwa uwazi lakini pia nakubali ushauri wa wengine. Najitahidi kugawana majukumu kwa haki, kulingana na uwezo wa kila mmoja.

Napenda mambo katha kuhusu shirika langu. Napenda utamaduni wake wakazi. Unaohimiza mshikamano na ushirikiano katiya wafanyikazi. Pili, napenda jinsi shirika linavyorenga kuendeleza wafanyikazi kwa mafunzo na fursa za maendeleo. Napenda pia sera zake za haki, uwazi na uwajibikaji.

Mimi ni mtu wa kuwahi kuliko kucherewa. Napenda kushirikiana kwa haraka na kuhakikisha kila jambo linamarizika kwa wakati. Ninajitahidi kutimiza majukumu yangu bira kucherewa au kusababisha wengine kusubiri. Mara nyingine, huwa na wakati sahihi, husaidia kuepuka migongano au changamoto kazini.

Majira nayopenda zaidi ni majira ya masika na vuli Napenda hii majira kwa sababu naweza kupanda chakula na pia mimea inamea ambayo yanaeza liwa na wanyama wanapata nguvu na nyama katika hii majira nalima na nahisi vizuri sana wakati wa hewa.

Nataka kufikia mafanikio makubwa na maendeleo ya taaluma katika kazi yangu. Mara ya kwanza, nataka kuwa na ujuzi dhabiti na uzoefu wa kutosha katika sekta yangu. Pili, nataka kuchangia kwa njia ya maana katika miradi na malengo yashirika. Pia, nataka kuendelea kupandishwa hadhi au kupata nafasi za uwakilishi wa viongozi.

Mwalimu wangu wa kilimo ninaye mkumbuka anaitwa bi Mercy njeri aliaye nifunza somo la kilimo Alinifundisha kwaufasa na kwa uvumilivu Alisisitiza umuhimu wa kilimo cha kisaza na kilimo cha kienyeji Alinifundisha jinsi ya kupanda kulima na kuhifadhi mazao kwa njia bora.

Napenda kichakura kisicho na mafuta kwa sababu ni cha afya na kinanisaidia mwili wangu kuwa na nguvu zaidi. Bira kuchukua karoli nyingi zisizohitajika. Pili hupenderea kura mboga matunda na vyakula visivyochomwa ya ukupikuwa kwa maji bada kukaangwa.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile ninapofanikisha miradi au majukumu yangu kufanisi. Hii ni kazi ninaoweza kutumia ujuzi na study zangu vizuri. Napenda kazi ambayo hunipa changamoto lakini pia nafasi ya kujifunza jambo jipia. Pili ninathamini kazi inayonichangia maendeleo ya timu au shirika kujumla.

Muziki ninaupenda sana sana, ni muziki wa aina ya rhumba na reggae. Hasa, muimbaji ninamkumbuka na nampenda sana, anaitwa Franco Urwambu Makiabi, ambaye, anaimba ngoma mzuri sana. Wakati ninausikiza mziki, ni wakati sana sana wa jioni na napoelekea kulala.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa ufunguzi na unyenyekevu. Nasikiliza kwa makini kile anayetoa maoni bila kukatisha huku hukumu mara moja. Nachambua maoni hayo ili kuona ni yapi yanaweza kunisaidia kuboresha kazi yangu. Mara nyingine nauliza maswali ya ufafanuzi ili kuelewa vizuri nia yamu.

Ndiyo napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu hunisaidia kuwasiliana kwa uhalisi, kwa urahisi na haraka. Mara nyingi natumia teknolojia hii kupiga simu za mtandao, kurekodi maelezo na kutoa maagizo ya kazi. Nafanya mawasiliano kuwa wazi zaidi kwani mtu mwingine anaweza kusikia sauti yangu moja kwa moja.

Napenda hali ya joto kuliko balidi. Hali ya joto hunifanya nijisikie raha na kuwa na nguvu za kufanya shuguli za kila siku. Napenda pia kuwa nje wakati wa joto liko wastani na kufanya mazoezi au mcheza. Joto hufanya mazingira kwa rafiki na rahisi kwa shuguli za kijamii na burudani.

Ndio, napenda kuenda pwani. Pwani hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia upepo wa bahari. Napenda kuangalia mawimbi, mchanga na mandhari ya asili. Pili, napenda kushiriki shughuli za burudani kama kuogelea kutembelea ufukoni au michezo ya maji. Pwani pia ni mahali pazuri ya kufikiria au kutafakari bila usumbufu.

Chakula nachokipenda zaidi ni ugali, mboga ya kienyeji na nyama ya kuku, ngombe au mbuzi. Mulo huu ni wa kitamaduni na unanipa nguvu na lishe bora kwa mwili. Mboga za kienyeji hutoa virutubisho muhimu huku nyama ya kuku ikinipa protini inayohitajika.

Ningependa kuwana uwezo wa uongozi na maamuzi bora uwezo huu unaniwezesha kushirikiana na wengine kwa ufanisi na kufanikisha miradi Pili ningependa kuwana uwezo wa kushugulikia changamoto kwa haraka na kwa ubunifu Ningependa pia uwezo wa kujifunza haraka teknolojia na mbinu mpya kazi.

Najifurahisha wakatu wafuraha kwanjia kadhaa zinazoongeza raha na mshikamano na wengine. Mara nyingine napenda kushirikiana na familia na marafiki kwenye michezo au burudani. Napenda pia kucheza muziki, kuimba au kushiriki sherehe ndogo. Mara nyingine napenda kwenda sehemu tulivu au pwani ili kufurahia mazingiri.

Ndiyo napenda maua sana. Maua hunipa hisia ya tulivu furaha na uzuri wa asiri. Napenda aina mbarimbari za maua hasa yare yenye rangi angavu na harufu mzuri. Hupenda kuyatumia kama mapambo nyumbani au kwa hafra maarum. Maua pia hunikumbusha utamaduri na kumbukumbu mzuri za nyumbani ya usherehe.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kupokea mabadiliko kwa akili wazi na utayali. Kwanza najaribu kuelewa sababu na malengo ya mabadiliko haya. Nahakikisha ni kwa njia gani mabadiliko hayo yanaweza kunisaidia mimi na timu. Najipanga upya na kurekebisha ratiba au mbinu zangu kulingana na mabadili.

Nafanya mazoezi ya subuhi kwa sababu buwiri na akiri zikohai na tayari kufanya shuguri. Asubuhi ni wakati mzuri wakuongeza nguvu na kuchangia afya njema ya mwiri. Napenda kufanya mazoezi madogo kama kukimbia, kutembea au mazoezi ya nyumbani. Mara nyingine ufanya mazoezi haya ilikuamka vizuri na kuwa na motisha wasiku mzima.

Nachaji kifaa changu cha simu mara moja kwa siku kwa kawaida hasa usiku au wakati ninapokuwa na muda wa kupumzika. Hii inahakikisha simu yangu inaishaisha chaji ya kutosha kwa shughuli za siku mzima. Piri kunasaidia kuepuka kuchaji mara nyingi na kudumu kwa betri ya simu.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mitazamo tofauti kuhusu jambo fulani. Napata fursa ya kujifunza mawazo na uzoefu wa watu wengine. Mara nyingine nachukua maoni haya kama mungozo wa kufanya maamuzi bora. Piri, nafurahia kuona mitazamo tofauti na kushirikiana katika majadiliano ya mtandaoni.

Najihisi uvivu kidogo lakini nasubira kusubiri kwenye mstari. Mara nyingine husababisha hisia ya uchovu au kukosa muda. Hasa ikiwa mstari ni mrefu. Lakini hupendeea kutumia muda huu kwa kuangalia simu, kusoma au kufikiria mambo muhimu.

Nashugurikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua udhaifu huo na kufanya jiti hada za kubolesha Kwanza nafanya tathmini ya maeneo ni nahitaji kuimalisha au kujifunza zaidi Nahitaji msaada au mafunzo kutoka kwa wenzangu au wa kufunzi ili kujifunza stadini.

Napenda kuwenda sinema mara moja kwa wiki kwa sababu ninjia nzuri ya kupumzika na kufura hiya burudani. Mara nyingi upenda kuangalia firamu mupia au zile zinazopendwa na marafiki ya ufamilia. Sinema hunipa nafasi ya kujiburudisha na kuondoa msongo wa kazi au shule.

Napiga picha mara kwa mara, kuringana na tukio u matukio muhimu Mara nyingi napiga picha wakati wa sherehe, likizo au matukia familia na marafiki Piri napenda pia kupiga picha za mandhali, pwani au mazingira ya siri Mara nyingine napiga picha kwa sababu ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbu kum.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanahusiana na usimamizi wa miradi na kirimo cha kisasa. Mafunzo haya yamenifunza jinsi ya kupanga, kutekereza na kufuatiria miradi kwa ufanisi. Piri yamenisaidia kuelewa mbinu bora za kirimo, kutumia teknolojia mpya na kuongeza uzalisha.

Napenderea shati kuliko tishati kwa sababu shati hufanya nionakane rasmi na kioo cha heshima kazini au shureni. Shati rinafaa kwa hafla mikutano na mazingira rasmi zaidi. Piri rinaweza kuunganishwa na suruwali au tai ili kuunda mtindo mzuri.

Napenda kahawa kuliko chai kwa sababu kahawa hunisidia kuamka na kunipa nguvu asubuhi kahawa pia hunipa motisha ya kuanza kazi au shuguli za kila siku. Napenda radha yake na harufu yake ya kuvutia inayoongeza furaha wakati wakunywa.

Shuguri yangu ya kupendezwa ni kupiga gitaa na kuimba. Napenda kushiriki katika muziki kwa sababu unipa furaha na utulivu wa akili. Hii unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujiereza kihisia. Piri, shuguri hii unisaidia kukuza ubunifu na kuimalisha stadi zangu za burudani.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi bila ni simu yangu. Simu hunisadia kuwasiliana na familia, marafiki na watu wenzangu kazini. Ni muhimu kwa mawasiliano ya kazi, barua pepe na maelezo muhimu. Pia hunisaidia kupata habari mtandaoni, burudani na michezo ya video.

Naposhirikiana na timu nafanya mambo kadhaa ili kuhakikisha kazi inafanikishwa kwa ufanisi Kwanza usikiliza maoni ya kila mshiriki kwa makini na kwa heshima Pili mshiriki mawazo yangu na kutoa suruhisho au michango ya kuboresha kazi.

Napenda sanaa uchoraji na michoro ya rangi kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu. Sanaa hii hunisaidia kuunda picha za mandhari, wanyama au hisia za kibinafsi. Pili hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo ninayo.

Napenda kuamka na jua kuliko kulala mapema. Hii hunisaidia kuanza siku yangu nikiwa na nguvu na motisha. Kuamka na jua, kunanipa hisia za furaha na utulivu wa akili. Pili, kunanifanya mwili wangu ufanye kazi kwa ufanisi zaidi asubuhi. Mara nyingine, nachukua muda wa kufurahia asili na upepo wakati jua linapochomoza.

Ningependa kupata mafunzo ya usimamizi wa miradi na teknolojia ya kisasa kazini. Mafunzo haya yangenisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kitaaluma na kuongeza tija kazini. Pili ningependa mafunzo ya mawasiliano bora na kazi ya timu ili kushirikiana vizuri na wezangu tuliomu kazini.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba na kipaumbele cha kazi. Kwanza naanza kwa kutambua majukumu muhimu na kuyapanga kulingana na muda uliopo. Hufanya kazi kwa mpangilio wa kipaumbele ili kuhakikisha kazi muhimu zinafanyika kwanza. Pili hutumia orodha ya kazi au kalenda kusaidia kufuatilia majukumu yote.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni mawasiliano na usimamizi wa muda. Napenda kuwa bora zaidi katika kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana na wezangu. Pili ningependa kuimarisha ujuzi wa wa ufani ni nikishaji wa miradi na kazi kwa muda ili kuwa na tija za.

Napenda mikutano midogo na yenye malengo wazi kuliko mikutano mikubwa isio na pangilio. Mikutano hii hunisaidia kushirikiana kwa karibu na wenzangu na kuelewa majukumu kwa wazi. Napenda pia mikutano yenye majadiliano ya wazi na ushirikiana. Ambapo kila mshirikiana ana nafasi ya kutoa.

Napenda harufu ya maua ya chai ya moto kwa sababu hunipa utulivu na furaha. Harufu ya maua hunifanya nijisikie karibu na asiri na inaleta hisia za amani. Chai ya moto hunipa raha wakati wa mapumziko na kunisaidia kuzingatia kazi au kufurahia muda wa kupumzika.

Napenda kuenda madukani jioni kwa sababu huwa na muda wa kutosha baada ya kazi au shule. Jioni ni muda mzuri wakuzingatia ununuzi, bila haraka au musongamano mkubwa. Mara nyingine, napenda kuenda madukani jioni kupata bidhaa za kila siku kama chakura au vitu vya nyumbani.

Napenda suruari kuliko sketi kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafaa katika mazingira tofauti. Pia, mimi ni mtoto wa kijana na siruhusiwi kuvaa sketi kwani sketi inavaliwa na wasichana. Suruari hunisadia kuwa huru wakati wa kufanya kazi michezo au shughuli za kila siku.

Njia naeza tumia kupumzika ni mbali mbali, ili kuondoa msongo wa mawazo, na kuwa na utulivu, na pia kutoa uchovu mwili. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu hadithi za ajabu, ambapo hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi. Pili, napenda kusikiliza muziki au kuimba jambo, linaloongeza furaha na utulivu wa aki.

Ndiyo, napenda kuogerea kwa sababu ni mburudani yanye afya na hufanya mwiri wangu kuwa na nguvu. Kuogelea, huniseidia kupumzika na kuonda msongo wa mawazo baada ya kazi. Pili, hufanya mwili wangu usiwe na uchovu wa misuli na kuimarisha afya ya moyo na mapafu.

Napoanza kazi, nafanya mambo kadhaa, ili kuanza siku kwa mpangilio na ufanisi. Kwanza, napanga orodha ya majukumu ya siku ili kujua ni kazi gani za kuanza kufanya. Napima vifaa na lasirimali muhimu kabla ya kuanza kazi. Pili, hupima muda na kupanga hatua za kufanikisha kila kazi kwa wakati.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na biashara zangu. Ambazo zitaweza kuniletea uhuru wa kifedha na mafanikio binafsi. Napenda biashara zangu ziwe na ushirikiano mzuri na wateja na kutoa bidhaa au huduma za ubora. Pili, ndoto hii inahusisha kujenga timu bora na kuunda nafasi za ajira kwa wengi.

Natazama video mtandaoni kwenye youtube, tiktok na facebook kwa sababu kila jukwaa linanipa aina tofauti za burudani na elimu, Youtube hunipa video za mafunzo, michezo na burudani mbali mbali Tiktok ni mahali pazuri pa kuona video fiupizenya burudani na mitindo ya sasa.

Mchezaji bora, wa mpira wa kikapu, anayenivutia ni Lebron James. Lebron ni mchezaji mwenye ujuzi mkubwa, nguvu na uchezaji wa kiwango cha juu. Anajulikana kwa uwezo wake wa kuongoza timu, kutuoa pasi sahihi na kushinda michezo muhimu. Lebron ni mfano wa nidhamu, bidii na kujituma katika mazoezi na mashindano.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni walla bin walla. Napenda kazi yake kwa sababu zinanivutia na zenye elimu na burudani. Vitabu vyake huchangia kuongeza maarifa, ubunifu na fikra za kina. Pili, mara nyingine hunifundisha maadili mema au hekima za maisha. Hufanya pia nifurahie kusoma kwa sababu ya mtindo wake wa kuvutia na kuelewe.

Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha ya kimataifa inayotumika katika nchi nyingi. Kujua kifaransa, kunanisaidia kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti na kupanua mtandao wangu wa kijamii na kitaaluma. Pili, kunanisaidia kufurahia fasihi, sinema na muziki wa kifaransa kwa urahisi zaidi.

Kumbukumbu ya kutisha ninayokumbuka ni kuteremewa na wezi wapanganjiani. Hali hiyo ilinifanya nijisikie hofu na wasiwasi mkubwa kwa muda. Mara hiyo nilihisi hatari na kuthani labda sitakua salama. Baada ya tukio hilo, nilijifunza kuwa na makini na tahadhali ni muhimu kila wakati.

Kira siku natumia matatu kwanjia usafiri kwa sababu ni rahisi na enye garama nafuu. Matatu huniwezesha kufika kazini, shule au maeneo mengine kwa haraka zaidi kuliko kutembea. Piri ni njia nzuli ya kushirikiana na watu wengine na kushirikiana kisafari.

Muziki na usikiza mara nyingi ni rumba kwa sababu unaradha ya kipekee na hutoa furaha. Napenda midundo yake rahini kufutia inafanya nisikie rahana utulivu. Piri rumba unifanya niwe na hamu ya kucheza au kuipa pamoja na marafiki. Mara nyingine napenda kusikiza rumba wakati wa mapu mziko au shuguli za nyumbani.

Nasherekea sikukuu kwa njia ya kukaa na familia na marafiki, kushiriki chakura na kusherehekea kwa kufuraha kwa kunywa kinywaji. Mara nyingi, napanga hafura ndogo nyumbani au kushiriki serehe za kijami. Napenda kushiriki zawadi, kucheza michezo au kufurahia burudani zinapopatikana siku hiyo.

Ndiyo nimewahi kutambea kwenye ziwa na mto na ni kumbukumbu mzuri kwangu. Kutembea kwenye ziwa kuna nipa hisia za amani na furaha. Ni kifurahia uzuri wa maji na mandhari ya asili. Pili kutembea kwenye mto kuna nifanya nijisikie karibu na asili na kuna nisaidia kupumzika. Mara nyingine hupenda kutembia na marafiki wa ufiri.

Mchezo naopenda katika olimpiki ni riadha kwa sababu unaitaji umea wa muili, nidhamu na uvumilivu mkubwa. Mchezo ambao naeze kushiriki kwa olimpiki ni kukimbia ama riadha. Napenda riadha kwa sababu inatoa fursa ya kushindana kwa heshima na wachazaji wengine kutoka semu mbali mbali za du.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na hufanya mchakato wa ununuzi kuwa haraka. Na nunua vitu, hasa, kwa simu kutoka jumia na pia kulipa na mpesa. Mara nyingi, napenda kutumia mitandao ya kama vile kilimall kununua bidhaa mbali mbali.

Naboresha michakato ya kazi kwa njia ya mpangilio, tathmini na ubunifu ili kuongeza ufanisi na tija Kwanza nafanya tathmini ya jinsi kazi zinavyofanyika sasa na kutambua maeneo ya naweza kuboreshwa Pili napanga hatua za kazi kwa mpangilio unaoleta urahisi na kupunguza upotevu wa mu.

Nafua nguo mara moja kila Jumamosi kwa sababu ni muda unaonifaa baada ya wiki nzima ya shuguri na ndio siku ambaya sina kazi mingi. Hii inanisaidia kupanga kazi za nyumbani kwa uturivu na kuakikisha nguo ziko safi. Baada ya wiki hunisaidia kuokoa muda na nishati baada ya kufua kila siku.

Nashambulia tatizo kazini kwa kufahamu chanzo chake. Kupanga suluhisho na kuchukua hatua kwa haraka. Kwanza, napima tatizo kwa makini ili kuelewa asili yake na athari zake. Pili, napanga njia mbadala za kutatua tatizo na kuchagua suluhisho bora zaidi.

Mandhari nzuri ninayoikumbuka nimewai kuona ni mchana wa jua likizama pwani ya mombasa. Mandhari hii inanipa hisia za amani na utulivu wa akili. Napenda jinsi rangi za jua zinavyobadilika na kuunda picha nzuri za anga na maji. Pili, upepo wa bahari na sauti ya mawimbi ufanya mandhari hiyo iwe ya kupumzika na ya burudani.

Usiku kabla ya kulala nafanya mambo kadha ili kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri Kwanza napunguza matumizi ya simu au vifaa vingine vya elektroniki ili akili ipumzike Napenda kusoma kitabu au hadithi za ajabu ili kuondoa mawazo ya kazi Pili hupanga kazi za kesho au orodha ya majukumu ili kuwa tayari.

Nashughulikia makosa kazini kwa utulivu, uchambuzi na hatua za kurekebisha. Kwanza, uchukua muda wa kutathmini kosa na kuelewa chanzo chake bila kuchukua hatua za haraka. Pili, uwasiliana na wezangu wasimamizi kupata maelezo ya kina na ushauri pale inapohita jika.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kwa sababu inaniwezesha kuwasiriana na marafiki, familia na watu wa kazi. Mara nyingi hutumia mitandao kama Facebook, Twitter na Instagram kupata habari za purudani. Piri, mitandao ya kijamii hunisaidia kushiriki patukio muhimu na picha na wengi.

Nahisi kuchanga nikiwa kidogo lakini, pia ni fulsa kujifunza kuhusu wasirisha. Mara nyingine, nahisi wasirisha ni changamoto kwa ni inahitaji kuzungumza mbere wengine na kuwasirisha mawazo kwa wazi. Piri nahisi kuwa ni fulsa ya kuonyesha ujuzi na kufundisha wengine au kushirikiana na.

Natumia programu za simu mara nyingi ambazo huniwazesha kuwasiliana kupata habari na burudani. Mara nyingi hutumia baruapepe kwa mawasiliano rasmi kazini au kielimu. Napenda kutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, TikTok na YouTube kupata habari video na burudani.

Napohitaji msaada kazini nafanya mambo kadhaa kwa utulivu na mpangilio ili kupata suluhisho haraka. Kwanza nafahamu ni tatizo gani hasa linahitaji msaada na kuandaa maswali kwa uwazi. Pili, huwasiliana na wenzangu au msimamiz wa kazi kwa heshima na kueleza changamoto ninayokabiliana na.

Kwa kawaida, mimi hula, hulala, masaa saba hadi nane kwa siku ili kupewa mwili na akili pumziko la kutosha. Kulala kwa muda hu hunisaidia kuamka ni kiwa na nguvu, kuwa makini na afya njema. Hunisaidia mwili kufanya kazi mfumo wa kinga na kuhifadhi nishati kwa shughuli za siku inayofua.

Nashugulikia kazi za dharura kwa utulivu mpangilio na hatua za haraka ili kuhakikisha tatizo lilaondolewa maramoja. Kwanza, napima kiwango cha tharura na kwelewa ni kazi gani inaitaji kushugulikiwa kwanza. Pili, napanga hatuwa na utekelezaji haraka ili tatizo lisizidi na kudhuru wengine au kazi nyingine.

Hali ya hewa nayoipenda ni hali ya jua na mvua kidogo ambayo hutoa hali ya utulivu na raha. Napenda jua kwa sababu hunipa nishati, furaha na nafasi ya kufanya shughuli za nje. Mvua kidogo hunipa hisia ya utulivu na inafanya mazingira kuwa mazuri kwa kupumzika au kutembea.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu hunipa hisia za utulivu na fulaha mvua hufanya mimea kukua na pia mandhali ya hapa tulimo duniani kukua bora Napenda kusikiza sauti ya mvua ikipiga kwenye paa au majani jambo linaongeza rahawaki.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakura vipya kwa sababu hunipa fulsa kufura hiyo radha tofauti na utamaduni wa chakura. Mara nyingi, ufurahia kuonja vyakura kutoka nchi mbali mbali au mchanganyiko wakipekee wa viungo. Na ujaribu vyakura vipya, kuna nisaidia kupata uzoefu mpya na kujifunza mbinu za kutu.

Ndio napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa furaha na afya njema kutembea kunanisaidia kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo baada ya shughuli nzito. Napenda kutembea kwa sababu hunipa furusa ya kuchunguza mazingira na mandhari ya asili yenye humudu.

Ndiyo, napenda kupanda mirima kwa sababu ni changamoto ya mwiri na akiri ambao hunipa furaha na kuridhika. Kupanda mirima, kuna nisaidia kuwa naafya njema, stamina na nguvu za mwiri. Napenda mandhari ni nayoiona kutoka juu ya mirima, kwani ni ya kuvutia na yenye utulivu wa kipekee.

Napenda kuandika kwa komputa kuliko mkono kwa sababu ni rahisi haraka na hutokea matokeo safi zaidi. Kuandika kwa komputa hunisaidia kurekodi mawazo yangu haraka bila kupoteza maneno. Piri, kunarahisisha kurekebisha makosa, kuharakisha kazi na kushirikisha wengine kwa urahi.

Mara nyingi, nacheza na marafiki na familia yangu kwa sababu hunipa furaha na mshikamano. Kupiga mihezo pamoja, kunanisaidia kuimarisha uhusiano na kushirikiana kwa karibu. Nacheza nao ili kupumzika na kufurahia muda wa burudani baada ya shughuli za kazi au shu.

Ninamahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu hunijengea heshima na kunipa muongozo wa maisha. Mara nyingi napata ushauri wa kuhusu maswara ya kazi, erimu na maisha kwa ujumla. Pili nafurahia kushirikiana nao katika shuguri za nyumbani na kumbu kumbu za familia.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu kunanipa afya njema na hisia za uhuru kukimbia kuna saidia kuimarisha mwili, kuongeza stamina na kuboresha mzunguko damu Napenda kukimbia ili kutoa msongo wa mawazo na kupumzika akili baada ya shughuli za kazi mzuri.

Napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kulidhika wakati wa kula. Chakula kitamu hunifanya nifurahi na kuonja ladha nzuri. Ambayo hufanya chakula kuwa cha kuvutia zaidi. Napenda kujaribu aina mbalimbali za chakula kitamu kutoka kwenye vyakula vya asili au vya kigeni.

Napenda kulima bustani kwa sababu kunanipa furaha, utulivu na hisia ya kuridhika Kulima bustani kuna nisaidia kujifunza kuhusu mimea, mboga na matunda Napenda kufanya kazi ya bustani kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo, mwilini na akilini mboga.

Kumbu kumbu yangu zuri shuleni wakati nilishiriki mashindano ya sayansi na teknolojia. Kumbu kumbu hii ilinipa furaha na kujivunia kazi yangu na juhudi zangu. Ilinifundisha umuhimu wa ushirikiano na kufanya kazi kwa bidii. Mara nyingine nilifurahia kupata pongezi kutoka kwa hwalimu wenzangu.

Kampuni ya teknolojia nayoamini ni kampuni ya Gugu. Kwa sababu inatoa hutuma za ubora na zana nyingi zinazorahihisha maisha ya kila siku. Google inanisaidia kutafuta habari haraka na kwa ufanisi popote nilipo. Pili, huduma zake kama Gmail, Google Drive na Google Maps hufanya mawasiliano na kazi kuwa rahisi.

Ningependa kujifunza lugha mpya kifaransa kwa sababu inanipa fusa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Kupata ujuzi huu, kuna nisaidia kupanua maharifa yangu na kuelewa tamaduni nyingine. Kunanisaidia kuboresha kazi zangu za kitaaluma ikiwa nitakuwa na uhusiano na watu wangine.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kisasa na programu za kompyuta kwa sababu ni muhimu kwa kazi na maendeleo ya kibinafsi. Ujuzi huu unanisidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuongeza tija. Piri kunanisaidia kushugulikia changamoto za kazi na za kijiditari na kutumia zana za kisa.